Ili niweze kushambulia tatizo lolote kazini lazima ukuwe na utu, na upole na unyenyekevu. Sababu bila unyenyekevu, tatizo lolote likupatalo kwenye kazi huwezi weza kulitatua. Lazima uwe mtulivu na lazima uwe mwenye kufikiria na kuona kuwa na maono ya pale mbele. Tatizo lolote lile. Uwipo kuna matatizo mengi kazini, lazima uwe mtu mnyenyekevu na mtu mvumilivu. Sababu kunatokea matatizo mengi, haswa mlio ajiliwa nao. Hakuna mtu anaeweza kukuelewa ila we mwenyewe uweze kujijua na kujua mbacho uliendea kazini.